Uwa nashugulikia vipi muda wangu kazini? Muda wangu nashugulikia vizuri sana kwa sababu Mi nikifika kazini na make sure nimesign in after kusign in. Naketi chini naanza kufanya kazi ambazo nafaa kuwa nafanya iyo siku. Lakini kabla niende nyumbani uwa nakikisha nimemaliza kazi zangu zote ndiyo kesho yake nisikue na mambo nyi.

Napenda chakula cha haraka kwa sababu sitashinda hapo nikipika naenda tu nachukua nakikula kwa sababu incase kama uko na njaa nyingi sana hutashinda ukipika pika hapo utachukua tu chakula unakikula unajihisi vizuri alafu chakula cha haraka.

Sana lakini huwa nazilea sana kwa sababu unajua lazima nikuwe na nywele kubwa mzuri mrefu alafu nyuele ambayo inachanika so miisipendi kukatakata.

Mimi hupenda chakula ambacho kina mafuta, kwa sababu chakula ambacho kina mafuta ni kitamu sana, kitamu zaidi, lakini chakula ambacho kimechemshwa, hakikui kitamu, juuhata hakina ladha, lakini mafuta huleta ladha, Affect afya yako, so mimi chakula ambacho kina mafuta na kipenda na ni kitamu sana, sababu pia kinaongeza nutrients kwamu,

Mfanikio ambayo ya kazini yanezanifrahisha sana ni kupandishwa cheo minafanifikia mwuzuri sana kusabu ya naishana kuwa ni me mfanikia na kitu fulani harafu kitu ingine ni kuongezwa mshara hi kitu nifrahisha sana kwa sababu kuongeza mshara inamaanisha mimepandishwa cheo.